Ndio, nimewahi kwenda maonyesho ya sanaa mara kadhaa, na penda kuona kazi za wasanii, wa kitaifa na wa kimataifa. Hasa, michoro, picha na skalti. Maonyeshi au maonyesho haya hunipa mskumo, hunifundisha mitindo mpya, na kupanua mtazamo wangu kuhusu ubunifu wa sanaa. Pia, huwa nafasi nzuri ya kujifunza kuhusu historia ya sanaa tamaduni tofauti na mbinu mbalimbali za wasanii. Kwangu, kwenda maonyesho ya sanaa ni njia ya kujiburudisha, kuendeleza ubunifu na kupata hisia mpya zinazoongeza motisha ya kibinafsi.